Ndio napenda kutumia muda na familia yangu, muda na familia yangu muda ambao mimi napenda kutumia muda na familia yangu, tukiwa tunafanya mazungumzo, lakini pia tukiwa tunafanya shughuli za hapo nyumbani za hapa nyumbani, ndio muda mwingi ambao napenda kukaa na familia, tunaeza tukaangalia movie, kupitia familia yangu. Tunazo, tukafanya shughuli mbali mbali, ndio huwa muda mbao napenda kukaa na familia yangu.

Wakati wa mgogor na mtu huwa sana napenda kushirikisha wale watu walio nizidi walio nizidi kielimu, kifikra. Lakini pia natafutaga watu ambao wanoeza katusaidia katika huo mgogoro ili kuweza kutatua katika hali ya amani na hali ya usalama baina yetu wawili.

Changamoto ni nazo kutana nazo kazi ni mara nyingi changamoto za lugha lugha ni changamoto moja wapo ninayo kutanayo kutana nayo kazini lakini changamoto nyingine Mlimbikizo wa kazi nyingi kazi nyingi na ni changamoto moja wapo ambayo nakutana nayo kazini ni changamoto ambayo inafanya nifanye vitu Kwa mda mlefu.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia Kofia, mara nyingi napenda sana kuvaa ikiwa wakati wa jua Wakati wa jua kali nitavaa kofia Lakini pia wakati wa mvua huwa na inyena vaa kofia Kofia inapendeza sana kuvaa ya design mbali mbali kofia Napenda sana kuvaa kofia.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakura vipya. Kwa sababu gani? Kwa sababu napenda na kusafiri. Nikisafiri naamini nitajaribu chakura kipya. Na kila nitakapo safiri, thidhani kama naweza nikapata chakura kile ambacho nimezoa kura. Kwa hiyo, napenderea sana kujaribu vyakura vipya. Iri nipate ladha ya vyakura vingine, vya jamiu nyingine, vya kabira nyingine na vya nchi nyingine.

Maendeleo ambayo ningependa kuyaona katika jamii yangu ni maendeleo ya kuelimika kifikra kuelimika kifikra lakini kwelimika kuwa na kwenye jami yangu tuwe watu wengi ambao tunawaleza kutumia teknolojia na kuendesha teknolojia Nikati ya maendeleo ambayo ningeweza kuyaona Lakini maendeleo mengine ni uhuru wa kifedha Napenda sana kwenye jamii yangu kuona maendeleo ya uhuru wa kifedha baina ya kila moja moja.

Harufu naipenda harufu ya vanila haruufu ya vanila ni kati ya harufu mbola ambayo naipenda sana vanila iwemo kwenye chai, iwe manukato, iwe ni sabuni yote ilivyo changaywa na manukato ya vanila napenderea sana harufu ya vanila.

Miwani kwa sasa hamna, sivai miwani Ila zamani nilikuwa na vaa miwani, ila kwa sasa sivai miwani, na sitaki kuvaa miwani, na sipendi kuvaa miwani Kwa nyuma nilikuwa na vaa miwani kwa sababu nilikuwa na umwamacho Ila kwa sasa, sivai miwani nilipona, sivai miwani kwa sasa.

Kinacho nifanya nicheke ni Kitu chochote ambacho kina nifulahisha ni vitu ambavo vitanifanya tu nicheke chochote kitu ni etha nikisome nikione nikiandike Nikisikie chochote hicho kitu kitanifanya nicheke.

Utotoni nilikuwa napenda, kitu ambacho nilikuwa napenda kufanya utotoni. Utotoni nilikuwa napenda kucheza mpira. Ni kati ya kitu ambacho nilikuwa napenda sana kucheza mpira. Ni kati ya kitu ambacho mimi nilikuwa napenda sana. Adi nikachukuliwa babaangu akaninunulia mpira. Ni kati ya kitu ambacho kilikuwa kwangu nakiona ni bora zaidi kucheza mpira.

Nahimiza ushirikiano katika timu na uhimiza kwa kuwa pamoja kuongea lugha moja Lakini pia ushirikiano katika timu nawaimiza kwa kutoa mrejesho wa kazi husika tunayoifanya ndani ya timu Lakini kwa kukutana pamoja kutana pamoja kutana pamoja kushirikiana kwa pamoja ndo mshikamano ninavyohiza katika timu.

Kinacho nifanya ni fly ni mojawapo ni kile kufikia malengo. Malengo ambayo unakua umejiwekea. Ni kitu ambacho mojawapo ambacho kinanifanya mimi mwenyewe ni fly. Lakini kitu kingine inaeza ikawa movie. Ndiyo huwa inanifanya ni fly. Lakini pia na mafanikio. Mafanikio yananifanya ni fly zaidi. Yaani nayo nakua nimepanga kufikia muda fulani. Niwe nimemaliza malengo flani. Nikiyatimiza lazima nita fly.

Mchezo mimi ambao naupenda kucheza, napenda kucheza volibo, volibo. Lakini pia napenda kucheza futibo. Nikati ya mchezo mpira wa miguu, lakini na volibo. Nikati ya mchezo ambao mina ipenderea kucheza. Na naona mchezo inalipa fulala, lakini ina nikutanisha na watu mbali mbali katika huo mchezo.

Chakula nacho kipendelea kula jioni, napenda sana kula viazi na mahindi. Nichakula pendo ambacho mimi na kipendelea sana kula wakati wa jioni. Kwa sababu na amini kinafanya mengine yake sahihi, ndani ya mwili wangu. Kwa ni kati ya wanga ambao mimi hunapenda kula, mahindi viazi. Mahindi viazi vitamu.

Baada ya siku ndefu, namna mimi huwa ambavyo napumzika huwa natoka nje na kaa sehemu ya upepo na fanya kumediteti najitafakari na tafakari ndo huwa njia moja wapo ambao sana sana ikiwa ni siku ndefu natoka nje wakati wa usiku nitatafakari ndio njia mojawapo ya kupumzika kwangu.

Mchezaaji ninaempenda ni mchezaaji wa mpira wa miguu Mchezaji wa mpira wa miguu lakini pia kuna mchezaaji wa mpira wa kikapu Mchezaji wa mpira wa kikapu nampenda LeBron James Lakini kwa mchezaji wa mpira wa miguu uyo nampenda Christian Ronaldo ndo kati wa mchezaji wangu bora katika mpira career yao lakini katika biashara zao.

Muda wa mwisho sana sana na ushugulikia kwa kufanya kazi kwa uweledi, ndo huwa na ushugulikia Lakini pia muda wa mwisho kwa wakati mwingine huwa napitia kile kitu ambacho nimekifanya na kipitia aje nimekifanya kwa ubora au wapi nilipoharibu hili niweze kurekebisha ndo muda angu wa mwisho ambavu wanautumia.

Tatizo na lishambulia je kazini. Tatizo naangalia chanzo cha tatizo lakini pia nakikisha nimerishugulikia lisiathiri vitu vingine katika utendaji kazi lakini pia lisiathiri matokeo chanya ya kazi usika. Kwa nita akikisha tatizo na lishugulikia kwa uweredi.

Napenda sana kuandika kwa mkono Kwa sababu kompyuta Sio wengi sana ambao mi nawatumia ujumbe kwa kutumia kompyuta Lakini napenda sana kuandika kwa mkono mkono unarahisisha baadhi ya vitu au unarahisisha baadhi ya vitu Mi napenda sana kuandika kwa mkono.

Napendelea sana mwanga wakati Mwanga mkali sana unaniathiri macho Lakini mwanga wakati ndo napendelea sana Yani sipendelei imambo mengi lakini napendelea mwanga wakati Mwanga mkali sana unaniathiri macho na siwezi nikaona vizuri Mwanga wakati ndo napendelea.

Napotaka kustarehe kitu ambacho huwa nakifanya, tahakikisha marafiki wangu wapo Lakini kitu kingine ninachokifanya wakatu wa kustarehe tahakisha, takisha na fedha Eee, yaani istarehe, tahakikisha nina fedha Lakini tahakikisha kuna movie, kitu cha kwangalia au chakusikiliza iwe mziki au movie.

Mfeleji wa TV ninaoufuata ni mfeleji wa michezo ndo kati ya mfeleji bora ambao naufuata sana kwenye TV ni mfeleji wa michezo Yaani michezo mpira wa miguu lakini na mpira wa miguu lakini na mchezo wakuogolea ndo kati ya mfeleji ambao naifuata sana.

Hali ya hewa ambao naipenda mimi napenda hali ya hewa ambao iko uwasitani. Mvua kidogo, kiubaridi kidogo na jua kidogo. Isiwe jua kali, isiwe baridi kali, isiwe mvua kali, ana. Hali ilio balance. Ndo napendelea sana. Hali ya hewa ya hivi.

Kitu ambacho huwanafanya kila jio ni kabula ya kulala Kishi uwa na mshukuru mungu kwanza anaye nipatia uhai na nguvu na kuisha kwa siku ilio njema Lakini pia uwa na mwomba ulinzi Baada ya hapo uwa na hakikisha nimekunywa maji ya kutosha ndo kisha na lala.

Ndiyo, napendelea sana kutembea kwa miguu. Kutembea kwa miguu, napendelea kwa sababu ni njia moja wapo ambayo mimi huwa nafanya mazoezi kupunguza mwili, lakini pia kuweka misuli yangu imara. Kwa hiyo, kutembea kwa miguu, mimi huwa natembea kwa miguu. Lakini umbali usiwe mrefu sana, hivyo huwa natembea kwa miguu.

Mabadiriko kazini nayashambulia kwa kuyakubari kwanza Yani kwa kuyakubari kwamba mabadiriko ni razima yatokee Kwanza ya akili yangu na fikra zangu ntazibadirisha kuipokea hii hali ya mabadiriko Kisha ntaanza kuifanyia kazi hayo mabadiriko husika.

Jua kari na jikinga naro kwa kufaa kofia, lakini pia jua kari na jikinga nayo kwa kutumia mwamvuri. Ndo njia moja wapo ambazo wanajikinga na jua kari. Izo ndo njia kuu ambazo huwa nazitumia wakati nikiwa najikinga jua, mahali popote. Kama sipo kundani ya gari ya wapi, ndo wanjia ambazo wanazitumia.

Ndio, ndio, napenda kukimbia. Kukimbia ni mojawapo ya njia mazoezi ambayo huwa nafanya. Nikiwa uwanjani, nikiwa nacheza mpira. Na mda mwigine huwa natenga mda wangu mwenyewe wa kufanya mazoezi ya kukimbia. Kukimbia napenda sana. Yaani kukimbia napenda sana kwa sababu ni moja wapo ya njia ambayo inanipa pumzi.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Lakini na mapema hiyo inategemea na siku. Kama kuna siku nimelala nimechelewa wakati nikiwa kazini. Sita amka mapema sana ile. Lakini mimi ni mtu wa kuamka mapema. Ili niweze kufanya mambo mengine ambayo yanakuwa yanaendelea.

Jambo muhimu mimi nimefundishwa na rafiki yangu. Rafiki zangu wengi wananiifundishanga baadhi ya vitu vingi ambavyo vinaleta faida kwangu lakini kwao hata pia wanafurahia mafanikio yangu ambayo mimi huwanayapata. Kwangu mimi jambo muhimu ambayo nimejifuza kwa rafiki zangu.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni ushauri wa kuhusu fedha. Kati ya ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine. Lakini ushauri mtu mwingine ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni ushauri wa kutokutegemea chanzo kimoja cha mapato. Yaani kutokutegemea chanzo kimoja cha fedha. Ni ushauri mojawapo ambao mii kwangu nauona utakuwa muhimu sana.

Ninamahusiano gani na wazee wangu. Ninamahusiano mazuri na wazee wangu. Kwa sababu kuna vitu vingine ninakuwa nahitaji either kuchukua maarifa kutoka kwao. Ninakuwa nahitaji. Baadhi ya vitu wao wameona. Wao wameyaishi baadhi ya haya mambo. Kwa hiyo ninawahitaji sana wazee. Ninao mahusiano nao vizuri hao wazee.